Ninapo huwa shukulikia wateja naanza kwa kuwakaribisha kwa heshima na tabasamu ili wajisikie uhuru na kuthaminiwa. Ninasikiliza kwa makini wanacho sema bila kuwakatiza kwa sababu na amini kila muteja nataka kuelewekwa kwanza kabla ya kusaidiwa. Kusikiliza unisaidia kuelewa mahitaji yao halisi, changamoto walizo nazo na matarajio yao. Badaa ya hapo nauliza maswali ya ufafanuzi kwa upole ili kuakikisha nimepata picha kamili ya tatizo au ombi lao. Ninapo toa huduma au maelezo ujitahidi kutumia lugha rahisi na wazi Nikiepuka maneno magumu ya sio ya lazima Leango langu ni kuwakikisha mteja anaelewa kikamilifu kinacho mueleza Pia ninakua mvumilivu hasa pale mteja na pokua na wasiwasi au hasira Kwa sababu najua hisia hizo maraa nyingi utokana na kutoridhika au kukosa msaada kwa mda mrefu Badala ya kubishana utuliza hali kwa kuonyesha huruma na ama kuakikishia kuwa nipo tayari kusaidia. Ninapo kutana changamoto nisiyo weza kutatua mara moja, huwa mukweli na kumjulisha, muteja hatua nazo chukua ili kupata suluhisho. Hii hujenga imani na kuonyesha uwajibikaji, pia hufuata madili ya kazi kwa kuheshimu muda wa muteja, kutua huduma kwa wakati na kufuatilia kama tatizo ni mitatulio kikamilifu. Zaidi ya hayo upokea maoni ya wateja kwa moyo mkunjufu, iwe nipongezi au kwa ukosoaji, maoni unisaidia kujifunza na kuboresha huduma zangu za kila siku. Kwa ujumla, nashukulikia wateja kwa misingi ya heshima, waminifu na wasiliano mazuri na thamira ya kweli ya kuwasaidia. Ninaamini muteja akihisi kutaminiwa na kutumia vyema ujenga uhusiano mzuri kwa muda murefu na huleta mafanikio kwa pande zote mbili.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mara kadhaa, haswa ninapo fikiria kuhusu ndoto zangu za badae na hamu ya kujitegemea. Wazo la kua na biashara yangu hunipa motisha kwa sababu linamaanisha, kuwa na uhuru, wakufanya maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujenga kitu kitakacho niletea kuridhika binafsi. Mara nyingi huanza kwa kujiuliza ni tatizo gani naweza kutatua katika jamii, au ni huduma gani naweza kutoa kwa njia bora zaidi. Ninapo fikiria kuanzisha biashara hua nazingatia changamoto zinazoweza kujitokeza. Kama vile mutaji wakwanzia, ushindani sokoni na usimamizi wa muda Hata hivyo badala ya kukatishwa tamaa changamoto hizi hunifanya nitafakari zaidi na kutafuta mbinu za kuzikabili Nimejifunza kuwa biashara haijengwi kwa haraka bali inahitaji umilivu nithamu na kujifunza kutokana na makosa Pia nimewai kujitafakari kuhusu ujuzi nilio nao jinsi naweza kuutumia katika biashara Hua nafikiria juu ya kujifunza zaidi kuhusu masoko, huduma kwa wateja na usimamizi wafedha ili kujiaanda vyema kusoma hadithi za wafanyabiashara waliopitia changamoto lakini wakaendelea kufanikiwa hunipa moyo na kunifanya niamini kuwa na mimi naweza kufanikiwa nikiwa na maandalizi sahii Kwa sasa, mawazo ya kuanzisha biashara yangu, bado nisehemu ya mipango yangu ya maisha Najua kuwa inahitaji ujasiri, wakuchukua hatua, kufanya maamuzi magumu na kukubali hatari fulani. Hata hivyo naamini kuwa kwa mipango mizuri, bidia n a kujifunza kila siku, ndoto ya kua na biashara yangu inaweze kuwa halisi. Mawazo haya hunipa matumaini kunisukuma kuendelea kujiendeleza, ili siku moja niweze kuyatekeleza kikamilifu.

Tunda langu la kupendeza ni embe na limekua sehemu ya kumbukumbu zangu nyingi za utotoni na maisha ya kila siku. Embe univutia kwanza kwa ladha yake tamu na yenye mchanganyiko wa uchachu kidogo. Hii hasa linapokuwa limeiva vizuri. Kila ninapokula embe uhisi ladha ya asili, inayoburudisha na kunipa hamu ya kula zaidi. Pia napenda harufu yake ya kuvutia ambao hujaza hewa mara tu linapokatwa. Sababu nyingine inayofanya embe liwe tunda langu pendwa ni urahisi wake wa kupatikana na matumizi yake mengi. Linaweza kuliwa lenyewe kutengeneza juizi tamu, saladi za matunda au hata kuchanganywa na vyakula vingine. Katika siku za joto, juisi baridi ya embe hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nimestawi. Pia embe bichi lenye chumvi kidogo au pilipili hunikumbusha ladha za kitamatuni, kitamaduni, ambazo ni sehemu ya utamaduni wetu. Kwa upande wa afya, embe lina faida nyingi ambazo hunifanya nilipende zaidi. Lina vitamini kama A na C ambacho husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha afya ya ngozi. Pia lina nyuzi nyuzi ambaso hunisaidia mmeng'enyo wa chakula. Kujua kuwa tunda hili si tamu tu bali pia lina mchango mkubwa kwa afya yangu hunipa sababu ya kulichagua mara kwa mara Zaidi ya yote embe lina nafasi ya kipekee katika hisia zangu hunikumbusha nyakati za furaha nilizoshiriki na familia au marafiki Tukifraia matunda pamoja Kwa jumla embe si tunda tu kwangu bali ni chanzo cha ladha afya na kumbukumbu nzuri Ndiyo maana linaendelea kuwa tunda langu la kupendeza zaidi.